Ndiyo, ni maimewai tikiti za Tukio. Tikiti za Tukio hizi zilikua za michezo na vile vile sanaa ya maigizo. Nilikuwa ni mengojea sana siku hii na Tukio yangu niliweza kuijaza vizuri. Nikaakikisha kikua kila kitu kilikuwa shuari. Tikiti hizi zilinisaidia sana.

Ndiyo, nimewahii kusafiri kwa ndege, lakini kuenda tu katika mji ambao ni mkuu katika nchi yangu. Ilikuwa mara yangu ya kwanza kupanda ndege na nilikuwa na wasiwasi sana, lakini baada ya hapo nilijihisi vizuri sana kwa sababu ya kupanda ndege.

Chakula ambacho napenda zaidi ni ugali nyama kwa sukuma nakipenda chakula hiki kwa sababu ni rahisi sana kukitayarisha. Ya pili, vile vitu ambavyo natafuta kama nyama yenyewe sukuma yenyewe huwa vinapatika na sokoni kiurahisi. Naamini kuwa chakula hiki nikila huwa kinanipa vitamini kwenye mwili wangu, protini kwenye mwili wangu na vile vile kunipa siha nzuri. Mimi huwa na afya nzuri. Kwa hivyo naamini kuwa chakula hiki ni kizuri.

Rangi yangu ambayo naipenda zaidi ni nyeupe. Naipenda rangi hii kwa sababu inanikumbusha vitu vingi sana. Kwa mfano nawezasema kuwa inanikumbusha kuhusu amani. Na ule utulivu, vile vile inanikumbusha kuhusu usafi. Nina vitu vingi sana ambavyo namiliki vya rangi hii. Kama nguo, vitu vyangu vya kujifunika, ninapolala na vile vile viti vyangu pale nyumbani. Ninafurahia sana, ninapoona rangi hii. Mara nyingi, mimi huona rangi hii kwangu nyumbani.

Mimi napenda chakula chenye mafuta, lakini wakati mwingine, kuna vyakula ambavyo, mimi spendi vikiwekwa mafuta kwa mfano njugu karanga. Njugu karanga nayo, mimi naipenda kuila bila kuwekwa mafuta yoyote. Napenda chakula chenye mafuta kwa sababu naamini kuwa mafuta huipalatha chakula vizuri.

Mimi napenda sana michezo ya ubao. Michezo hii, mimi uicheza wakati ambapo ni nina mda wakupu mzika. Na amini kuwa michezo hii unisaidia kufikiri kwa kina. Naeza sema vile vile michezo hii unisaidia kujenga samiyati wakila siku maishani na mwisho uniburudisha.

Mimi husaidia jamii yangu kwa vitu vingi kwa sababu mimi pale kwenye jamii yangu nimesoma kwa hivo naweza wasaidia kwa mambo mengi. Kwa mfano tukiwa na mikutano mimi huhakikisha kuwa nimetengeneza ratiba ili iweze kutuongoza katika kila shughuli. Vile vile mimi napenda kupika kwa hivyo mimi huandalia watu vyakula mbalimbali katika jamii yangu.

Mchezo ambao napenda kuucheza ni mchezo wa voliboli. Naamini kuwa mchezo wa voliboli ni mchezo ambao ni rahisi sana kucheza bora niweze kufata sheria ili ziweze kuniongoza katika mchezo huu. Mchezo huu unisaidia kufanya mazoizi.

Mimi napenda mwanga wa kati, lakini wakati mwingine ninapofanya shughuli zengine, mimi hupenda mwanga mkali. Mwanga wa kati naamini kuwa huo unasaidia macho yango bila kuyaharibu. Kwa upande mwingine, naeza sema mwanga mkali nauogopa kwa sababu unaharibu macho yangu.

Mimi hushughulikia mda kazini kwa kufanya mambo mengi sana. Kwa mfano, ninapoingia kazini. Mimi huhakikisha nimeweza kuangalia ratiba yangu ya hiyo siku. Ili kujua, muda fulani nitakuwa nafanya kitu fulani. Hii hunisaidia sana. Kwanza hapo kwa kupoteza mda. Mimi na amini kuwa nikifuata ratiba hiyo huwa inanisaidia na hakuna wakati inapoteza muda wangu.

Aina ya filamu ambayo napenda kuitazama kila wakati ni filamu ambayo inafunza kuhusu malezi na vilevile filamu ya mapenzi. Naamini kuwa filamu hizi huwa zinanipa mafunzo mazuri ili kuweza kufunza watu katika jamii au vilevile kufunza watoto wangu.

Nilipokuwa mdogo. Nina kumbu kumbu nyingi sana ambazo naweza kukumbuka. Lakini kati yao ni moja ya safari ambayo niliweza kusafiri na babangu kwenda mji wa kisumu. Na ikumbuka kumbu kumbu hii kwa sababu niliweza kujipa burudani ya kutosha na hisi vizuri sana nikikumbuka kuhusu kumbu kumbu hii.

Mimi hutumia muda mwingi sana kwenye mtandao, kwa sababu vitu vingi ambavyo navijua, mimi hutumia mtandao. Nikitaka kusoma kuhusu kitu, mimi huingia kwenye mtandao na kuweza kukisoma kitu hicho. Kwa iwa naweza sema ni masaa machache sana ambayo unaweza nipata siko mtandaoni. Wakati mwingi mimi huwa mtandaoni kwa ajili ya mambo mengi.

Mimi napenda sana mziki wajadi kwa sababu na amini kuwa miziki hii ili tujenga ama ilinijenga katika kiumbe tofauti. Nikisikiza miziki hii huwa najifunza mengi sana kutokana na miziki hiyo. Vile vile naeza sema kuwa miziki hii hunipa burudani tosha.

Mimi napenda sana chakula chaharaka. Nikifika nyumbani kutoka kazini, mimi huwa nanjja sana. Kwa hivo kitu cha kwanza pale, nikutayarisha chakula. Chakula changu chaharaka ni ugali kwa mayai. Na mini kuwa chakula hiki, naeza kipika kwa haraka sana na vile vile nikile nishibe.

Mimi hufanya vitu vingi sana ili kuweza kujistawisha wakati wa likizo. Naamini kuwa hii kujistawi hunifanya kufanya maendeleo mengi sana katika shughuli zangu au nikiwa pale nyumbani. Mimi hufanya vitu kama kupika vitu tofauti tofauti na kuuzia wateja wangu. Kitu kingine ambacho mimi hufanya ni kusoma vitabu mbalimbali kwa ajili ya kujijenga.

Mimi huandaa ripoti zangu za kazi wakati nina kipindi cha kupumuzika. Kitu cha kwanza ambacho mimi hufanya, mimi huandika ripoti zangu za kazi nikitumia mkono wangu ili kueza kurekebisha makosa mbalimbali. Ya pili, baada ya hapo, mimi huchukua kipakatalishi changu na kueza kukitumia ili kueza kuandaa ripoti zangu.

Mimi napenda sana kujaribu vyakula vipya. Nikiwa mtoto, mama alikuwa ananifunza kupika kila wakati. Kwa hivo, nilipoongeza umri, bado nimependa mambo ya mapishi. Kwa hivo wakati mwingi, nikiingia kwenye mtandao nione chakula kipya. Mimi huweza kujaribu kukipika na vilevile kukila.

Mimi napenda sana kuvaa vipuli. Tangu niwe mdogo, nimekuwa na hiyo tabia ya kuvaa vipuli kila wakati. Naamini kuwa vipuli hivi, hunipa urembo wa hali, wa hali ya juu. Vilevile naweza sema vipuli hivi, hunifanya mimi kujihisi vizuri sana ninapo vivaa.

Mimi husoma gazeti kila siku. Mimi husoma gazeti la taifa leo. Naamini kuwa gazeti ni njia moja wapo ya kueza kujenga lugha yangu na vile vile kujiburudisha. Wakati mwingine gazeti hunisaidia sana kueza kufikiria kwa kina na kupata suluhisho ya mambo mengi.

Naweza sema kuwa, wakati mwingine mimi husoma gazeti, wakati mwingine vile vile, mimi husoma habari zangu kwenye mtandao. Gazeti wakati mwingine naweza kosa kulinunua. Kwa hivyo hiyo inamaana kuwa, nitatumia mtandao ilikuweza kusoma habari. Naamini kuwa habari katika mtandao naweza soma mahali popote kwa sababu nimebeba simu yangu.

Mimi napenda sana mvuwa, na amini kuwa mvuwa ina umuimu mwingi sana katika maisha abinadamu. Ya kwanza, mvuwa inasaidia mimea yetu kukua, na yu inamana kuwa tutapata mapato ya kutosha. Ya pili, naezsema kuwa mvuwa inatupa maji ya kutosha, kumfano yale maeneo ambayo yanashida ya ukame kukinyesha mvuwa, mvuwa usaidia sana kuwa pa watu maji.

Naweza sema kuwa kiongozi ana sifa mbalimbali, yaani yule kiongozi mzuri. Kiongozi mzuri ni yule ambaye anatia bidii katika kazi yake. Ya pili, kiongozi mzuri ni mtu ambaye ni mwaminifu katika kazi yake. Yaani anafanya mambo yanakua wazi. Kiongozi mzuri ni yule ambaye anapenda ushirikiano kati ya wafanyikazi wake.

Kile kitu ambacho, mimi napenda kununua zaidi ni chakula na vile vile mavazi. Kulingana na kazi yangu, ni ile kazi ambayo inafaa mtu avae rasmi. Kwa hivyo nikienda sokoni, mimi huwakikisha nimenunua nguo au kiatu. Vile vile, kwa upande mwingine, mimi napenda kununua chakula.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gitaa. Nilijifunza kupiga gitaa tangu utotoni. Na yule ambaye alinifunza alikuwa ni baba mzazi. Yeye alikuwa ni mhubiri. Kwa hivyo wakati mwingi, tukienda pale kanisani, baba alikuwa anahakikisha kuwa amenifunza kupiga gitaa.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni shughuli ya mapishi. Tangu utotoni, mama amekua akinifunza kupika vyakula vya aina mbalimbali. Kwa hivo, nikiwa na muda ama ule wakati wa kupumzika, mimi hujaribu kupika vyakula mbalimbali kwa kuangalia resipe mbalimbali. Mimi hufraia sana shuguyli hii. Kwanza, wakati watu wanakula chakula changu na kukifraisha.

Mtu ambaye alinifunza jambo muhimu ni wa ni mzazi au naeza sema baba na mama. Wamenifunza sana vitu vingi katika maisha yangu. Kwa mfano baba amenipa elimu na akanielekeza katika mambo mbalimbali. Kwa upande mwingine, mama amenifunza mambo mengi sana hasa kupika. Naamini kuwa hata katika maisha yangu ya kawa ya kila siku kupika inanisaidia sana. Na mimi hupika vyakula na kuviuzia watu.

Mimi hufua nguo zangu mara moja kwa wiki. Sijawahipenda kufua sana maishani mwangu. Kwa hivo mimi hufua mara moja kwa wiki nikitumia mikono kwa sababu sina mashine ya kufua. Nikifua mara moja kwa wiki inamaana kuwa. Nitaokota zile nguo chafu ambazo ziko ndani ya nyumba yangu na kuweza kuzifua.

Mimi napenda sana kutembea mstuni. Mara nyingi mimi hutembea msituni pamoja na rafiki zangu au na ndugu zangu na vile vile dada zangu. Naamini kuwa kutembea msituni ni moja wapo ya njia ya kuweza kupunguza msongo wa mawazo. Kwa upande mwengine kutembea msituni kuna fanya mwili wangu ufanye mazoezi vizuri.

Mimi napenda sana kuendesha baisikeli. Tangu niwe mtoto, nimekuwa nikiendesha baisikeli baada ya kufunzwa na ndugu zangu. Naamini kuwa baisikeli hunipa mazoezi ya mwili. Mara nyingi napoendesha baisikeli, mimi husikia mwili wangu ni kama umefanya mazoezi. Pili naezasema kuwa, mimi huhisi vizuri sana, ninapoendesha baisikeli.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kuoka keki na mikate. Nimekua nikipika tangu utotoni. Na vile vile nimekua nikila keki za aina mbalimbali na vile vile mikate ya ina mbalimbali. Kwa hivu, kile kitu ambacho ningependa kujua sana ni jinsi zinaokwa.